Unapenda kuwa mahali pa aina gani. Unapenda kuwa mahali penye utulivu. Na usalama pahali penye hakuna fujo. Penye mtu anaeza kaa na kutuliza akili yake baada ya siku ndefu. Ndiyo. Kwa hivyo penye napenda ni pahali penye utulivu.

Unafanya nini wakati ya mapumziko ya mchana wakati wa pumziko ya mchana mimi utulia naakisha ni mekula tafuta mahala natuliza mwili ama ni angalie filamu kuburudisha.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku? Siku hizi teknolojia imeendelea kwa hivyo kuona barua pepe imekuwa si raisi sana kama vile kitambo lakini huwa naona barua pepe mara moja moja lakini si kila siku.

Una kumbu kumbu gani nzuri za shule Kumbu kumbu nzuri za shule nilizonazo ni zile za wakati nilipokuwa shule warafiki zangu walimu na wale wafanya kazi waliokuwa kule walikuwa watu wenye urafiki wengi Ndiyo kwa hivo ni hiyo ndo kumbu kumbu yangu nzuri.

Je, unapigia kura ndiyo nimehitimu miaka ya kupiga kura nacho kitambulisho kwa hivyo mimi hupigia kura wakati ukifika kwa hivyo ndiyo mimi hupigia kura kura ni kitu ya muhimu sana kupiga.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wakati Mimi hupendelea sana Mwanga wakati Ilhali mwanga mkali mzuri lakini iko na madhara. Inaweza kufanya ukuwe na shida ya macho Ama Ama ikuharibu macho usiwe unaona vizuri.

Mwezi gani wa mwaka unaopendwa zaidi? Mwezi wa disemba unapendwa zaidi kasababu ni ndo mwezi wa kuvuka mwaka. Na bado ndo mwezi yenye sherehe nyingi kama vile si Kristmasi na sherehe zengine kwa hivyo ni mwezi wa Disemba.

Unapanga kazi yako vipi? Kazi zangu mimi huzipanga kupitia ratiba. Huwa natengeneza ratiba ya wiki. Najua leo ntafanya hiki, kesho nitafanya kile. Kwa hivyo mimi utumia ratiba kunielekeza kufanya kazi yangu kila siku.

Unafanya nini hukamilisha kazi kwa wakati? Kukamilisha kazi kwa wakati huwa namaliza kazi mapema Ndio nilale atakama nitachelewa kidogo Badoo ntakuwa niko kwenye mdono wapaso kumaliza ule kazi badala kuu kwanza kazi kuchelewa na kumaliza kuchelewa ili nianze mapema.

Unapendelea kunyoa au kuvaa ndevu? Kusema ukweli mimi napenda kunyoa ndevu. Sipendi kuvaa ndevu ndio ikae vizuri kwa.

Unapendelea shati au tishati inalingana na wakati, kama ni kuenda kazi mimi upendelea shati Lakini kama ni kushinda nyumbani na siku zingine huwa napendelea kuvaa tishati nyumbani Ndio kwa hivyo kila shati kwa wakati wake.

Unaandaa ripoti za kazi vipi? Naandaa ripoti za kazi Kabla nikisha maaleza kazi na afanya ripoti ya kazi niliofanya Kisha napeleka ripoti yangu mbele niweze kupeleka kwa mkubwa.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Mara nyingi situmii vitu za plastiki, lakini kama natumia, nikisha zitumia, naziweka vizuri. Ndo iskuwe nazitupa tupa kila mali. Kuweka mazingira safi.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako. Naupenda mtaa wangu kwa sababu ya usalama uliopo, amani uliopo, na majirani waliopo ni majirani wazuri na wenye ukarimu. Kwa hivyo unapenda mtaa wangu kwa sababu ya usalama na upenda uliopo mtaa animuangu.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Huwa nafanya kazi, naanza kazi mapema, niniweze kumaliza mapema, niniweze kumaliza kwa wakati niliopewa. Kasabu heri muanze mapema kuliko kuanza kuchelewa, kasabu kuchelewa uweza kumaliza kwa wakati.

Unashiriki vipi katika jamii yako. Nashiriki kwa jamii yangu kwa kusaidia jamii inapo kunapo kuwa na shida tatizo yoyote wanapatikana wakati wowote kuweza kuwasaidia wanajamii.